Harufu minapenda ni harufu inanukia fiti, juu sasa nani anapenda kitu inanukia vibaya. Harufu inanukia fiti, iyo sasa ni kuanzia maperfume hapo na kila mtu unajua akona taste yake. Kama mimi mwenzenu napendagaa combination kadhaa siwekagi parfume kamoja na chukua polo sport. Halafu natafuta vanilla. Nikikosa vanilla na weza chukua parfume fulani inaitwa downhill blue. So izo zote nikizi combine na piga kombo ingine moja hatari. Halafu inanukia. Unique juu. Saezijuwa hii ni harufu gani. Na hawezii pia sema eti hii harufu ni Apollo Sport. See utajua aje. Juu zikotofauti. So harufu fiti manzee. Harufu ingine manzee. Kando na iyo ya kunukia wewe mwenyewe. Iyo chakula juu. Chakula nayo manzee inanukiaga fiti manzee. Kwaza kanyama hapo kakichomwa. Sijui nini. Eeh chakula manzee inakaua. Nasi si chakula yoyote manzee heee imagine hapo kuku fry hapo heee makuku pale maprotein yaani manzee. Hizo zinaslap mbaya sana.